Na huwanapegu huwanapenda sana kutembea wa miguu kwa sapapu ni pia ni hali ya kufanya mazoezi, kutembea ni muimu, nafanya misuli ya miguu, inakuwa na nguvu, na pia inasaidia mwili, kutoa ajasho, hiyo kutoa ajasho inasaidia sana, kutoa mafuta mingi kwenye mwili na pia baada ya kutembea kwingi pia kuna kuoga. Alafu saa zingine natembea kwa miguu ili nisitumie pesa mingi katika mambo ya kupanda pikipiki ama kuchukua gari. Ancha niseme tu pesa ya nauli nisitumie pesa mingi kwenye nauli.

Mimi huwa najifurahisha kwa njia mingi sana najifurahisha kwa kuona mipira. Wakati wachezaji wanapocheza najifurahisha nikiwa matembezini. Kuangalia mimea kuangalia watu wale wanawachekesha. Najifurahisha nikiingia mtandaoni sana sana wakati nikiwa nimechoka. Nikikaa kwenye nyumba. Kuingia mtandaoni kuangalia namna watu wanavyoongea huko vitu vilivyo ekwa huko hasa najifurahisha kwa njia mingi sana. Si njia moja tu kuna kujifurahisha wakati tuna tuko pamoja na wenzangu tunapiga gumzo na kucheka sa kufurahia ni kwa njia mingi.

Kufanya kazi na timu ya mbali, sio kitungumu sana, waya kwanza. Sio kitungumu kwa kuwa hao walioko mbali wakiwa wenye bidi na watu watifu. Kazi inakuwa raisi kwa kuwa kila mtu atakuwa anajua, anafaa kufanya nini kwa wakatigani, anafaa kuifanya aje. Pia kufanya kazi na timu ya mbali, huwa tunakuanga na miku tano ya mitandaoni. Kama maratatu kwa wiki. Kama saa hii. Sasa hivi kuna timu yangu ambayo tunafanya nayo kazi ya mitandaoni. Maramingi huwa tunapata na mitandaoni. Na kupiga gumzo. Na kujieleza mambo. Kila mtu kutoa mawaidha. Jinsi tunavyo weza kufanya biashara yetu ikuwe ya kufaidisha sasa tunakuanga na mkutano kila wiki mara tatu kwenye simu kila mtu anakuwa kwenye mkutano ili tupige ngumzo hasa. Kufanya kazi natimu ya mbali sio ngumu ila inataka wale ambao wakona ile hamu ya kufanya kazi. Na pia wanajitahidi kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Na pia wanahakikisha kwamba kila mtu akosawa na kila mtu anafanya kazi yake. Inavyo fa, ilivyo pangwa na kuha kikesha kwamba kila kitu kiko kulingana na mipango.

Nikiwa kazini, huwa na shughulikia muda wangu vizuri sana, kwa sababu, kabla sijalala kila usiku, na akikisha kwamba mipango yangu ya kazi nimeweka, dhabiti nimeziweka, nimezipanga vizuri, kulingana na jisi itakavio vifanya, kuanzia kitu cha kwanza subuhi, kitu cha pili, cha tatu, hivyo, hivyo, hivyo. Hadi wakati siku itakuwa kinaisha. Sasa, hiyo itanisaidia sana, kushugulikia muda kazini kwa kuwa, kila shughuli imetengwa na, kazi yake yaani metengenezwa na, wakati wakuifanya. Inanisaidia sana kuhakikisha kwamba, muda wa kazini nimeiweka vizuri, na kila kitu ambacho nafaa kukifanya nikiwa kazini, nimekufanya kwa wakati sahihi.

Somo la sayansi ambalo nalipenda sana. Ni somo la kemia na physics. Sijui physics inaitwa aje kwa kiswahili. Ila ndio somo ambalo nalipenda kwa sayansi. Kuwa na hakikisha kwamba nimelisoma na nimehakikisha kwamba kuna kile ambacho nimekipata kwa kutoka kwenye masomo. Lakini ile kile somo ambalo nalipenda sana ni ya kemia alafu linafuatwa na hizi.